Mimi hulinda faraga yangu mtandaoni kwa kuweka neno siri lenye nguvu na tofauti na wengine. Hii huniwezesha hii hua ngumu kwa wezi ama mtu yoyote anayejaribu kuingia kwenye vitu zangu za siri bila ruhusa iwe ngumu kwake. Pia mi huepuka kuweka picha zangu na vitu zangu muhimu katika mtandao. Hii hunifanya kuepuka uizi au uporaji wa data yangu. Hii ni muhimu sana kwangu na huniwezesha kuishi maisha mema kila siku na kila mara. Pia mi huepuka programu zisizo kuwa zisizo thibitiwa na mtandao unautumika au serikali. Hii huniwezesha kuepuka wezi au uporaji wa data yangu. Hii imeniwezesha kulinda na kuwa na faraga muhimu katika mtandao yangu. Pia, imenilinda na kuniepusha na wezi ambao hutumia mitandao vibaya ili kupata data yetu ama picha zetu. Pia, imeniepusha na kuji imeniepusha na.

Mwanzo mimi hupumzika kidogo na nahakikisha naacha ubaya wa moyo uchungu pumzi. Kisha ninafika kwa mkubwa wangu mbele mbele ya roho yake zake na kusema kila kila kitu kilichofanyika. Kisha najieleza kwa umakini na kwa undani. Kisha nampa muda atafakari na aelewe kile nilichomwambia. Hii humwezesha kuelewa naeza mpa siku zaidi ya tatu ama mbili ili atafakari kila kitu nilichomweleza. Kisha humrejea kwake na kumwambia vile nilivokuwa nafikiria kuhusu jambo ama shida hiyo. Kisha nahusisha wafanyikazi wenzangu katika shida hiyo tuone jinsi tunaeza pata suluhu ya tatizo hilo. Hii hutufanya kujenga utengamano na kuepuka matatizo mengine yanayoeza tokea sababu ya hiyo shida. Kisha tushamaliza tunaketi pamoja mimi, bosi wangu na wafanyikazi wenzangu. Kisha tunajadili namna tunaeza suluhisha tatizo ama kazi tatizo hilo kazini hapo. Kisha tunaangalia njia mwafaka na njia mufti ya kufanya hivyo ili tuepuke matatizo mengine yanayoweza tokea kinyume na tulivotarajia. Hii hutuwezesha kufanya kila kitu liwe rahisi naam kwa kila mmoja. Pia kumfanya bosi wetu kazi yake iwe rahisi kutueleza na kutuongoza sisi kama wafanyi kazi wake. Hii imetufunza na kutuelimisha. Imetuweka pamoja kila mmoja wakati tatizo linapotokea hajitengi ila sisi wote tunaungana. Kama vile walivosema wahenga umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Sisi hujiunga pamoja ili kusuluhisha tatizo lolote linazotokea. Kama vile kidole kimoja hakiezi vunja chawa. Ila vidole vingi vina uwezo wa kuvunja chawa. Hii hutuwezesha kusimama kidete na huwezesha kazi yetu kusonga mbele bila kukumbwa na matatizo mengi. Pia tumeungana pia jopo la kutatua tatizo hilo huundwa na bosi wetu. Hili huwa na uweledi mkubwa kuhusiana na tatizo lililotokea. Pia hutuepusha na matatizo mengine yanayoweza tokea pasipo na matarajio.

Zoea nililo lijenga nzuri ni zoea la kuweka bidii kwa kila kitu ninacho kifanya. Bidii ni kufanya kazi kwa maarifa na kwa moyo mmoja na dhimu moja. Mtu yoyote mwenye bidii hangoji kusukumwa. Mimi huwa singoji kusukumwa na tia bidii kwa kila kitu ninacho kifanya. Huinua hii hufanya kupendwa na kila mmoja na kulinda kazi yangu pahali popote ninapoenda. Mi hutia bidii usiku na mchana, mchana na usiku. Hii huniwezesha kufanya chochote pahalipopote. Pia bidii hunifanya naepuka kulalamika na vitu mingi. Bidi, bidii hunifanya kujikamua kutoka kwa matatizo mengi niliyo jikuta ndani. Pia huniwezesha kufanya kazi yangu kwa haraka, hivo kupata wakati mwingi wakupumzika na kukaa na familia yangu. Pia bidii hunifanya kupata pesa mingi. Hivo kuinua uchumi wa nchi yangu na kufanya familia yangu. Iishi maisha mazuri duniani humu. Pia bidii huniwezesha kulinda na kulinda marafiki wangu. Pia bidii huvuta watu wema na watu wenye bidii pia. Hiyo hutufanya kazi yetu kuwa rahisi na kazi ya haraka kufanyika. Hiyo hutuwezesha kusonga mbele kwa haraka na kuinua jamii kwa haraka. Pia ilivojulikana, watu wenye bidii huwezesha nchi kukua kwa kasi mno. Hivyo, kwa nchi yetu tunabidii sana. Hivyo, nchi yetu imewezesha nchi yetu kukua kwa kasi sana. Hii imetuwezesha kusonga kutoka kiwango kimoja hadi kingine katika maendeleo katika masomo ya pia mi hutia bidii katika kila kitu ninachofanya iwe masomo iwe kazi iwe iwe kila kitu ninachofanya katika masomo bidii huniwezesha kupata matokeo mema yanayo niwezesha kusonga na kuokolea zaidi na zaidi katika masomo. Na katika kazi, bidii hunifanya kupata kazi nyingi na bora zaidi kushinda niliyo kuwemo baadaye.

Mimi, mimi hukunwa maji mara nane kwa siku. Hii kila mara moja, mi hukunywa glasi moja, kila saa ninapo kunywa maji. Hii ilivyo semwa na dakitari kuwa inafaa tunywe maji ka wingi. Hivo kutuezesha mwili wetu kuwa bora zaidi na zaidi. Hii utuwezesha mwili kutoa jasho, pia mwili kuwa na maji tele yanayo tumika katika uvunjaji wa chakula na uvunjaji wa utengenezaji wa damu. Hii uwezesha kila mtu kuwa na mwili bora na afia njema. Pia maji hutuezesha katika mazoezi na katika kutengeneza damu ambayo sehemu kubwa ya damu imetengenezwa na maji. Iyo inatubidi tunywe maji kwa wingi ili ituezeshe na itusongeshe katika kiwango kingine cha afya na maisha. Maji ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Bila maji binadamu haezi ishi So, inafaa tunywe maji ka wingi sana. Hii tuwezeshe kusonga katika kila kitu tunachokifanya. Maji ni muhimu. Maji ndiyo uhai wa kila kitu tunachokifanya.

Ndio, naeza shiriki. Kulingana na swali la kwanza, naeza shiriki katika uimbaji wa nyimbo za injili. Pia, mimi uimba nyimbo ndhuri sana. Ndiyo, mimi hupenda nyimbo za bongo. Ambazo hutoka utoka katika inji ya kiafrika inayoitwa Kenya na Tanzania. Izo ni nyimbo njema sana. Ndio, mimi humpenda Israel Mboni. Muimbaji kutoka Rwanda, anayeimba nyimbo za kinjili, ambazo zina takasa watu na kuwainua na kuasisimua zaidi. Pia, ana imba nyimbo nzuri sana na ana sauti njema ya kumtoa nyoka pangoni. Huimba vyema sana jinsi anavyoimba. Pia, kuna bengi linaloitwa Sautisoli. Hili bendi ni bendi ambalo limeishi miaka nyingi sana. Linaimba nyimbo njema sana na nzuri sana za kuvutia watu. Bendi hili, hutoka Kenya. Ambalo limeimba zaidi ya miaka ishirini, huko. Kwa swali la nne, mimi husikiza mziki baada ya kazi, nyakati za jioni. Nyakati za jioni ni wakati ambayo mtu ashamaliza kazi zake na anapumzika. Akipiga doria na akiwaza kesho. Hii hunisaidia kufikiria na kupumzika na kuwaza, vile siku ilivyo kua kwanzia asubuhi hadi jioni. Hii huniwezesha kusisimua, kutulia na kuduwaa, ili nikiwaza kuhusu kesho. Ndio, mimi hujiisi poa sana, ninapo sikiza wimbo na unisisimua, uniinua na kunieka katika dunia nyingine. Ndio.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano ya mchezo wa kandanda. Mchezo huu huhusisha timu mbili ambazo ni pinzani na kila timu huwa na wachezaji kumi na mmoja. Ambao huwa golikipa, difenda, midifida na straika maarufu kama wafungaji. Pia kila timu huwa na mkufunzi ama meneja ambaye huongoza katika kila kitu wanachokifanya, katika mchezo huu hushudiwa na mashabiki wengi sana na hupendwa na watu wengi sana. Kila moja hutia bidii ili afunge timu yake ipokee ushindi. Katika huu mchezo, golikipa hu golikipa peke yake ndiye hurusiwa kutumia mikono na miguu na mwili yote. Ila kutumia nguvu kupitia kiasi hairuhusiwi. Kwa hivyo, kila mtu hutahadhariwa aepuke kutumia nguvu, maanake unapotumia nguvu. Waweza tolewa nje ya uwanja ama kupigwa faini kubwa sana, itakayodhuru timu yako yote kwa ujumla. Mchezo huu huwa na madifenda ambao husaidia golikipa ili asifikiwe na wafungaji ama maarufu kama straika. Pia huwa na midifida ambao husaidiana kupea straikazi wakaweze kufunga. Ndiyo, pia huu mchezo huwa na starehe sana, hunifraisha sana, maana huchezwa dakika tisini na anayeshinda hupewa trofi, maarufu kama trofi. Na huinua sana, umeinua talanta nyingi kutoka chini hadi pale walipo, imewaweka wengi na imebeba wengi sana.

Mimi hupenda kusoma. Maana unaposoma unajiongeza akili kichwani. Pia unawezesha akili yako kufikiria zaidi na kujiweka pali ambapo mwandishi aliwaza na ku akiwa. Hii hutuezesha kufikiria zaidi na kuenda zaidi yadi mwandishi. Hii hutupa ujasiri na nguvu ya kuongea na kujieleza vyema wakati wote tunapojieleza. Hii imeniwezesha kusimama mbele ya watu maana ninaposoma sana hunipa ujasiri na nguvu ya kusonga. Ningewasihi kila mmoja aweze kutia bidii katika kusoma, maana kusoma hutuwezesha kuwa wajasiri, hutuwezesha kusimama na ujasiri, hutuwezesha kuongea makini na maarufu kama fluent, hii hutuwezesha pia kukutana na watu tusio hatungeweza kukutana nao. Kusoma ni muhimu sana, maana una uwezo wa kusongesha mawazo yako pale ambapo mwandishi alipo kusudia. Pia kusoma hutusaidia kutunda na kutunza jamii kutunza historia ya jamii kuihamisha kutoka katika kizazi kimoja hadi kingine. Pia kusoma huleta starehe pale ambapo unasoma stories zinazofurahisha kama za sungura na simba. Hizi pia kusoma inatuwezesha kujua vile dunia inaendelea kama vile kusoma magazeti, kusoma vitabu vya wale watu walio pita tulipo sai. Pia kusoma imetuwezesha kama waumini, kusoma biblia imetuwezesha kuelewa na kujua makusudi ya muumba wetu.

Kiongozi mzuri anafaa awe na bidii, ajitume kwa kila kitu anachokifanya. Kiongozi mzuri inafaa awe mjasiri na mwenye bidii kwa kila kitu anachokifanya. Kiongozi anayetunda maadili ya jamii, maadili ya nchi na bila kufanya ufisadi wowote. Kiongozi mzuri ni ule anayetia bidii kufanya kazi aliyowekwa hapo kufanya. Anatia bidii kutimiza ndoto na kila kitu alicho kiahidi kabla hajangia mamlakani. Kiongozi mzuri inafaa kuwa mjasiri na mwenye nguvu. Atie mjasiri na mwenye nguvu. Hii imsaidie kuzungumza vyema. Kila anapoongea, kila anapo zungumuza na watu wake. Kiongozi mzuri anafaa awe mwenye upendo apende kila mmoja katika jamii ama katika nchi. Hii itamwezesha kufanya maendeleo katika kila kona ya jamii aliyopewa mamlaka aongoze. Pia kiongozi mzuri inafaa atie bidii kutimiza ndoto na inafaa awe na mawazo mema na mafikira mema kuhusu kaze aliyopewa. Hii itamsaidia kusimama kidete hadi wakati mgumu. Pia kiongozi mzuri inafaa awe na uwezo wa kuwaleta watu pamoja hadi wanapokosana ama wanapozozana. Hii itamsaidia kusimama kidete kwa kila kitu anachokifanya na kuinuka kuwa kuonekana kama ki nguzo katika jamii. Kiongozi mzuri inafaa awe nguzo na mwingi wa amani katika kila kitu anachokifanya.

Mimi hula mkate mara nyingi asubui. Maana mkate ni muhimu sana ka nguvu zinazohitajika kutumika siku mzima. Pia mkate pamoja na chai hunipa msisimuko ili niwe mchangamufu siku yangu yote. Hii unisukuma siku baada siku ninapoendelea. Mi hupenda kula mkate maana ni mraisi na ni mtamu sana. Napenda vitu vitamu. Pia mkate ina vitamini na madhamoni ambayo husaidia mwili kuwa strong. Kuwa ujasiri na kuwa mwenye nguvu. Kwa hivo unisaidia ninapoenda shughli zangu za kazi. Kunipa nguvu kila sehemu ninapoenda na kila kitu ninachokifanya. Mkate ni mtamu sana. Mi upenda aina ya chapati. Maana chapati hutengenezwa kwa kwa ngano ambayo huchanganywa na mafuta, chumvi na sukari kisha kupikwa. Chapati huwa tamu sana na huwa nguvu sana. Hivyo mi upenda sana. Ninapoila na chai asubui hunibariki sana na hunisisimua sana.

Ndiyo, mi hupenda mziki wa jadi, mziki wa kitambo, hunikumbusha vitendo na mambo yaliofanyika kitambo. Na hadi mimi mwenyewe, shuguli nilizo kuwa najihusisha ndani, nikiwa mchanga ama nikiwa zile nyakati. Hii hutukumbusha kitambo na kila kitu kilicho kufanyika zamani. Pia imetumika kusafirisha historia na madhumuni ya jamii kutoka katika kizazi kimoja hadi kingine. Imesafirisha kutoka kwa wazee kwenda kwa wazazi wetu kukuja kwa sisi. Mziki wa jadi ni muhimu sana katika jamii yetu maana imetulinda na imetulea. Pia hutukumbusha hekima na heshima na sheria zinazo ilinda jamii yetu na zinazo heshimika katika jamii yetu. Hizi zimesaidia kutunza heshima ya jamii na kutunza umuhimu na kila kitu cha jamii.

Mimi nina ueleli wa kushangaza katika uimbaji naeza imba hadi kila mtu aanze kulia kuwa hisia anazozitoa. Pia naeza imba kendi kila mmoja akaanza kutingiza mwili wake maarufu kama kucheza. Uimbaji ni uzoefu nilioupata nilipokuwa mdogo nilipofunzwa na babu. Babu yangu mzee aliyenifunza akitumia gitaa na aina nyingine mingi za mziki na sanaa nyingine mingi za mziki. Nimeendelea kuongeza uwileti katika mziki nilivyojifunza sanaa nyingi zinginezo zinazo husiana na mziki pia na kujihusisha na wale wanao penda mziki na wanao jua mziki vizuri. Pia mziki umeni nimejifunza kwa kila kitu na kukusisimua. Kwa hivo naenza imba adi wengi wakasisimuliwa na hayo na wakaanza kucheza ama hisia zikawafanya wakaanza kulia.

Wakati wa jua kali, mimi hutembea na mwavuli. Hiyo hunisaidia kuepukana na jua kali. Na inayofanya ama inayoleta madhara mingi katika mwili wetu. Juu kali, ina madhara mingi sana. Ikiwemo kuharibu ngozi ya binadamu. Kupoteza nguvu na sura njema ya mwili. Kwa hivo, mi huepukana nayo sana. Wakati mwingine, wakati kuna jua kali, mimi sitoki nje nakaa ndani ya nyumba kuepukana na ukali huu wa jua. Pia, mi huweka kazi zangu wakati ambapo jua si kali, hili nisipatwe na janga hili la jua kali. Pia huwasaidia wenzangu na mandugu kupanga kazi zao mapema au jioni kabisa wakati jua imepo. Pungua ili wasipatwe na janga hili ama shida hii ya jua kali. Jua kali ni shida kubwa sana katika nchi nyingi hapa Afrika. Katika nchi nyingi Afrika na hata ulaya huku. Pia ningependa kuwaomba nchi ama serikali ikeze kuungana ili kusaidia wananchi na jamii kwa ujumla kana na shida hii ya jua kali.

Ndiyo, mi hupenda kuogelea, maana ni inastarehesha sana binadamu. Ninapo ogelea mi huhisi vyema, maana viungo vyangu vya mwili hufunguka kwa sababu ni sehemu ya mazoezi yangu. Ninapo ogelea pia hunisaidia kutuliza mawazo yangu na akili zangu. Kuogelea ni muhimu sana, hasa pahali penye kuna ulevi na pali ambapo pametengwa maalum pa kuogelea. Kuogelea katika mito, siyo kwema, maana unapoogelea katika mito, waeza chafua mazingira. Maanake kuna wanyama wengi huishi pale mito, pale mitoni. Pia, unapoogelea katika mito, wakati mara mingi, wengi huchafua mito, hii huwaumiza wanyama wanao ishi mtoni, hata wengine kufariki ambayo huharibu mazingira, hilo huharibu mazingira yetu So kwahiyvo ningependa kuwaomba watu wenzangu. Tukaweze kuzingatia sehemu maalumu ya kuogelea. Tuwmepukane na kuogelea katika mito ama bahari. Hili litalinda mazingira yetu zaidi. Pia tunapo ogelea katika sehemu maalumu itatusaidia kufanya mazoezi maana ni sehemu ya mazoezi na pia ni sehemu ya starehe. Ka binadamu, ningewasihi binadamu wakakumbatie aina huu, aina hii ya starehe. Maana njema mno, maana ni mzuri mno katika afya na katika maisha ni vizuri kustarehe.

Mimi nafanya kila juhudi kupunguza utumizi wa plastiki. Kwa hivyo, katika biashara yangu, nimezingatia kutumia aina ya ubebaji wa unaoweza kurudiwa maarufu kama recurring object, ya. Kwa hivyo, hiyo imenisaidia sana kupunguza matumizi ya plastiki. Wateja wanapokuja katika biashara yangu kununua. Mi huwapa mikoba inayoweza tumika mara si moja wala mbili, inaweza tumika mara mingi. Hiyo imepunguza zaidi utumizi wa plastiki. Plastiki ni sehemu moja na tatizo kubwa sana ama janga linaloikumba dunia. Kwa hivyo inafaa kila mmoja ajukumike na atie bidii kupunguza utumizu wa plastiki. Utumizu wa plastiki ni chombo ambacho hakiezi oza. Kwa hivyo huishi miaka nenda rudi katika udongo ama katika mazingira. Hiyo kuchafua mazingira na pia zinapochomwa hutoa moshi mbovu sana unaoharibu hewa yetu. Kwa hivyo ningewasihi kila moja atii, azingatie mazingira na kuepukana na utumizi wa plastiki.

Ndiyo nimehifadhi dhahabu. Hii ni dhahabu niliyopewa na babu yangu. Akiwa bado mzima alinizawadi kama zawadi yangu ya siku ya kuzaliwa. Aliniambia niitunze hadi ntakapozeeka pia mimi nikaweze kuzawadi mtu mwengine. Dhahabu hii ni bei kali sana. Ni ina uzito na umaarufu mkubwa sana. Kila mmoja huitamani sana. Kwa hivyo nimeitunza na kuilinda. Ili siku moja shida itakaponipata nikaeze kuiuza na kupata fedha za kusuluhisha shida hiyo. Dhahabu hii nitaitunza na ikiwezekana nimpe mwana wangu. Mimi huipenda sana dhahabu, dhahabu ni mojawapo madini kubwa sana nchini, hutu imejulikana na imetengeneza umaarufu na kujulikana katika kila kona ya dunia, maana kila mmoja huipenda na kila mmoja huienzi. Dhahabu hutumika kutengeneza vitu za maana na vitu muhimu kama mavazi na mashini na vyombo vya vita, maana hii pia ina umaarufu mkubwa katika nguvu yake na uwezo wake wa kutoharibika haraka.

Shirika langu linaitwa Kirinyaga Kirinyaga V-Connect. Shirika hili mi nalipenda sana. Maana linanisaidia katika maisha yangu. Lina nipa uifadhi katika maisha yangu. Limenisaidia kuwalinda wana, mandugu, wazazi na familia. Limenipa. Hunipa fedha ili nitimize ahadi zangu, mandugu zangu na marafiki zangu. Pia, linaweza kuni linda na kunisaidia katika kila shida ninapo jipata ndani. Ni shirika la maana sana, mimi nalipenda kwa utengamano uliopo katika shirika hili. Pia, kila mmoja, yuko pamoja na mwingine katika shirika hili. Linaweza kusimama nawe unapokumbwa na shida na linaweza kusaidia katika shida yoyote. Shirika hili ni muhimu sana katika kukua kwangu kimaisha. Limenisaidia kutoka nilipo kua chini hadi hapa juu nilipo saa hii, mana limenisaidia kupigana na kila shida ninayopatana nayo.

Hapana, nilihama kutafuta maisha, nilienda mjini kutafuta maisha, niliondoka pahali nilipo kwani, pahali nilipozaliwa, maanake, hapo hivo, singeweza kutoboa maisha. Ilibidi nikuje mjini kutafuta maisha na kupigania jamii yangu, kuing'ang'ania na kuiongoza. Maanake mjini kuna mazingira mema ya kusonga mbele kimaisha na kupata ajira. Kwa hivo nilitafuta ajira mjini ili nirejee nyumbani niwasaidie mandugu na wazazi niwapiganie na niwa ape maisha mema. Pia mjini pana mazingira mema na watu wanaoeza saidiana nao ili mkue kibiashara, kimasomo, kimaendeleo. Kwa hivyo nilikuja mjini ili nisaidiane na wenthangu kukuza inji yetu na kupigania inji yetu. Hilo limenisaidia sana kusonga kimaisha na kusaidiana kimaisha. Pia mara kwa mara mi hurejea nilikozaliwa ili kuwaendeleza kuwakuza na kuwajenga. Pia nimesaidiana kimasomo nimefadhili shule moja mbili tatu kule nilikotoka ili kuendeleza masomo huko. Pia nimetengeneza hajira kule hivo ili kuinua jamii yangu. Napenda sana jamii yangu na naombea kila siku pahali nilikotoka.

Hapana, sijawahi kununua tiketi ya tukio lolote. Hii ni kwa sababu, katika matukio hayo, mambo mengi maovu hufanyika. Hivo, mi huepukana nayo kwa kuepukana kuenda ama kushuhudia matukio hayo. Mara nyingi, watu hufariki katika matukio hayo, wengine hupoteza sehemu ya miili yao au hufariki pia baadaye. Hii limenifanya kuepukana na matukio mengi katika inchi yetu. Katika matukio haya, watu huwa wengi kupita kiasi. Unaweza pata katika tukio moja, kuna watu zaidi ya elfu moja, mahali pamoja. Kwa hivyo, hewa, upungufu wa hewa hushuhudiwa katika matukio haya. Na sababu hiyo upungufu ya wa hewa unaposhudia wengi, watu wengi hufariki. Pia katika matukio haya sababu ya watu wengi, watu hukanyangana ama hukumbana na ajali. Kwa sababu ya utembeaji wa watu wengi pahali pamoja. Unapoanguka chini watu hawakuinui, watu hukukanyaga juu na husonga mbele na kukuwacha pale chini. Pia matukio haya huaribu fedha. Watu wengi huaribu fedha yao katika matukio haya kwa hivyo mimi huepukana na uaribifu wa fedha kuenda katika matukio ambayo hayana maana kimaisha. Mimi huzingatia vitu muhimu kama elimu, masomo na maisha mema katika maisha haya na huepukana na vitu kama matukio manake huharibu pesa ambayo ingeweza kutumika katika vitu vingine muhimu kama kupeana elimu katika watu wasiojiweza, kusimama na watu wagonjwa, kuinua wale walio chini na kuwapa biashara.

Mimi, mara nyingi, mimi hutumia Whatsapp. Whatsapp ni mtandao ambao huwezesha mtu kuzungumza na mtu mwingine, mara kwa mara. Pia, huunganisha jamii mara kwa mara, kutoka katika nchi tofauti ama maeneo tofauti. WhatsApp hutuwezesha kuzungumza pasipo na kuonana macho kwa macho au ata kutumiana meseji muhimu kama marufu kama teksti. Pia mara kwa mara mimi hutumia TikTok ambayo huleta burudani kwa kila mmoja anayeitumia mara nyingi TikTok hutupa video ndogo ndogo zinazo buniwa na watu wabunifu na watu wabunifu maarufu kama creative. Hii huleta burudani mara kwa mara katika roho zetu. Pia kwa muda mwingi mimi hutumia Instagram. Hii hutusaidia kusonga, kuzungumza na kupata burudani kutoka kwa watu tunao wapenda.

Jambo muhimu la dini katika maisha yangu ni usomaji wa kitabu cha dini na kuomba. Usomaji wa dini, usomaji wa kitabu cha dini maarufu kama biblia inakuwezesha kuelewa madhumuni yako katika dunia hii na jinsi ya kuishi katika dunia hii. Pia inakupa ujasiri wa mambo yatakayo fanyika mbeleni na hata yalio fanyika kabla. Pia uombaji unanganisha wewe na muumbaji mungu wetu alie tuumba. Hii inatuwezesha kuishi kwa ujasiri na kuishi ka umakini. Maisha usomaji wa dini, usomaji wa kitabu cha dini, marufu kama Biblia, imetufanya kuwa watu wa maana katika jamii, kuheshimika, kujua kitakacho fanyika na kilicho fanyika. Pia inatufungua macho na kutusongesha karibu na mungu wetu. Na uombaji imetuezesha kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha ya kuheshimika na kila mtu.

Chumba nacho kipenda ni sebuleni. Sebuleni nakipenda kwa sababu utumika kuwakaribisha wageni wakati wowote kinaitajika. Pia sebuleni ni mahali muhimu sana katika kuwaleta pamoja familia na watu wa inje ya familia kama vile wageni, wageni na wageni. Kwa hivyo nakipenda sana chumba hichi. Shuguli zinazofanyika hapo sebuleni hutumika kukaa wageni wanaotoka nche ya boma. Mimi huisi vyema ninapotumia sebuleni. Kwa sababu ni mahali pazuri pa kukaa tulia na kupata burudani yako.

Filamu ninayoipenda ni komedi. Komedi humwezesha mtu kufurahia na kuhisi vyema sana. Waeza vunjika mbavu unaposikiza mtu anaposimulia komedi. Komedi ni mzuri sana katika maisha ya kibinadamu. Mara yangu ya kwanza kusikia kuona komedi. Nilikuwa nimeketi katika nilikuwa nimealikwa na rafiki yangu katika siku yake ya kuzaliwa. Alipomwalika mmoja wa comedian ili akuje akaeze kututumbuiza. Rafiki yangu alinialika katika hiyo siku na ningependa kusikiza, ningependa kuona tena comedian mara nyingine tena.

Mimi huoga mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza asubuhi ninapotoka kuelekea kazini. Hii hunisaidia kukua kamili na kukua mchangamfu katika kazi yangu. Kila siku ni napojihusisha ndani. Hii pia huniwezesha kushiriki na marafiki wenzangu katika kila kitu ninachofanya bila uoga wowote. Ninaporejea jioni mi huoga mara ya pili hii kuniwezesha kulala vyema, kupumzika vyema na kuondoa uchovu mwingi unaotokana na kazi nyingi na shughuli nyingi za siku. Pia ningewasihi kila mmoja aweze kuoga mara mingi sana anavyoweza ili kufungua shimo za mwili ili zikaweze kutoa jasho vyema. Kuoga hu humwepusha mtu na hatari mingi sana kama vile mashimo ya mwili kufunga, uchafu na magonjwa mingi yanayohusikana nayo kuondoka.

Sera muhimu kabisa katika kampuni ni sera ya maadili mema na nidhamu. Hii husaidia kila mmoja kuwa mwenye heshima na kumheshimu mmoja mwenzake. Pia sera hii huinua utengamano baina ya wana kampuni. Hii hufanya kampuni kusonga mbele na kuinuka kila kiuchumi. Pia, huwasaidia wanaoongoza kampuni kufanya vyema na kufanya maamuzi haraka kwa kuwa hawana vita baina ya wafanyikazi. Pia, sera hii hulinda heshima na kulinda picha ya kampuni. Huwezesha kampuni kuheshimika na kila mmoja, kila pahali inafanya kazi. Sera hii ni muhimu sana kwa kila kampuni kuwezeshwa kukuwa. Sera hii ni muhimu sana.

Mimi huandaa ripoti vile inavyo hitajeka. Kwa mfano, mi hutumia muundo rasmi wa ripoti ya kazi. Hii humsaidia anayeandikiwa kupata malengo yangu kamili vile nilivohitaji. Mimi hufuata muundo maalum na hatua za kuandika ripoti zinazofuata. Kwa mfano, mimi hueka tarehe, mimi hueka kichwa cha habari, hufuatisha na mstari, unaotoa maelezo mafupi kuhusu ninachokiandika, kisha kazi zilizo kamilika, kisha kazi zinazoendelea, kisha changamoto ninazopitia katika kazi. Mapendekezo ninayoyatoa na kisha hufuata hatua muhimu kama vile kufanya tesa.

Ndiyo, mi hutumia video katika mawasiliano yangu. Video ni rahisi kutumia kila wakati unapowasiliana na mwenthako ama rafiki yako. Video hutumika bila, waeza tumia video kuwasilisha mawasiliano, hadi kwa yule asiyejua kusoma wala kuandika. Pia video huleta utengamano zaidi baina ya mwasilishi wa, mwasilishi wa meseji na anayewasilishiwa. Video ni muhimu sana. Imetumika kupeleka pa jamii juu na kuinua uchumi wa inji. Video pia ni mojowapo wa kiungo muhimu katika mafuntho na elimu ya sasa. Video imetumika sana katika elimu na kila kitu cha sasa. Wengi hutumia video zaidi ya handi maandishi.

Mimi hufanya mazoezi kila siku. Hii huniwezesha kulinda afya yangu iwe njema kila siku. Mazoezi haya, mimi hufanya kila asubuhi na kila jioni. Hii hunifanya mwili wangu kufunguka kuwa mwenye afya. Pia hii huniwezesha mishipa yangu kupitisha damu kupitisha damu na kuepuka magonjwa yanayoletwa na kutokupitishwaji wa amu mazoezi pia huniwezesha kusafisha damu yangu iwe njema katika maisha yangu. Pia mimi huzingatia chakula ninachokila kiwe kisafi kiwe chenye madhumuni yanayofaa mwilini. Hii huniwezesha kuishi vyema na kusonga vyema. Maana afya ndio kila kitu. Utunzaji wa afya umeniwezesha na umenifanya kuepuka magonjwa mengi, matatizo mengi na shida nyingi zinazo kumbana na afya.

Ndiyo, mimi hununuwa vitu mtandaoni, hili huniepusha na kuzurura, zurura kila pahali, nikitafuta kitu nachotafuta, badalae, badala, mihu ingia tu mtandaoni, kisha, nanunuwa na kuuza chochote ninacho. Hii hunirahisishia kazi, hii huniraisishia kazi, hunifanya na pumuzika badala ya kuharibu muda. Pia hunisaidia kuhweka muda, kuepuka na uharibifu wa muda. Maana kila kitu kinategemeana na muda.

Mimi hupenda chakula kinacho ambacho kiko hakina mafuta. Kwa sababu mafuta mengi huharibu mwili huleta madhara mengi katika mwili. Mafuta yana madhara mengi huharibu mwili kwa kuleta magonjwa yasiofaa, magonjwa yanayo mfanya mtu kuishi kuto ishi vyema. Mafuta si mema na pia si matamu ila inafaa ule kakiasi kidogo sana kulingana na daktari.

Mimi, mimi hutumia zote, ramani na GPS. Ramani hunisaidia kuona vile barabara, majengo na hata mito vile zilipo katika eneo fulani. Hii hunifanya kutembea na ujasiri na kwenda mahali pageni nisipopajua bila hata msaada wa mtu yoyote. Pia, imeniwezesha kwenda pahali ambapo nisipo pajua na kupunguza maswali mengi kwa watu. Na imeniifanya nikawa mjasiri, kuepuka, kuibiwa na kulawitiwa na mtu yoyote kwa sababu sijui pahali pale. Pia mimi hutumia GPS kutafuta mtu kutafuta eneo fulani. Hiyo hunisaidia kwa haraka sana na kwa maisha yangu kwa rahisi.

Kinywaji nachokipenda kinaitwa chai. Chai ni tamu sana. Mimi huipenda na huikunywa wakati wa asubuhi. Wakati bado mwili umetulia na unahitaji kuchangamshwa kutoka kwa baridi na kutofanya vyema kwa usiku. Hii imeniwezesha kuhisi vyema sana na wazazi wangu ndio walio nitambulisha katika unywaji wa chai. Wali nitambulisha nikiwa mchanga sana bado mdogo kabla sijajelewa. Hii hunifanya nahisi vyema sana ninapoikunywa. Pia hunywa asubuhi wakati watu wanaondoka kwenda makazi na shughuli zao za kila siku.

Mimi huanza kwanza na kuelewa mradi unahitajika aje na unataka nini? Kisha hufanya uchunguzi wangu na utafiti wangu nini kinacho hitajika ili mradi huo utimike? Kazi gani inayo hitajika kufanyika ili mradi huo utimike? Ni ufanyi kazi wagani wanaitajika ili mradi utimie? Nikisha fanya hivo, kisha mimi hutafuta wataalamu na huchora map vile vitu zinavyofaa kufanyika katika mradi huo. Hii uniwezesha kufanya kazi kwa urahisi na kusonga kwa urahisi. Kisha mimi hujumuisha watu wengine na kuwaeleza jinsi kazi au mradi huo unafaa ufanyike na siku ngapi zinahitajika ili kazi hiyo iwe imetimika. Baada ya hapo mimi husonga mbele na kuanza kufanya hiyo kazi. Kazi hiyo yaweza fanyika kwa siku zilizo pangika au hata kuzidi ama kupunguza kulingana na venye kazi husonga.

Mimi, hupenda kucheza mpira. Hii hunisaidia kuburudika na kusherehekea na marafiki wangu tunapocheza mpira. Huu mchezo hunipendeza sana na hunifurahisha sana ninapoucheza. Pia, mashabiki wanapotusherehekea tunaposhinda. Hii huleta burudani na huleta raha sana tunapocheza. Huinua jamii, mchezo huu huinua jamii na huleta biashara katika sehemu zetu za maisha.

Ndiyo, mimi hupenda chakula kitamu, maana hakuna binadamu asiyependa chakula kitamu. Chakula kitamu huburudisha mtu, humfanya ahisi vyema na apunguze mawazo ya maisha yanayomkumba. Hii huleta. Pia, chakula kitamu huleta jamii pamoja. Kwa maanake, chochote kizuri kiavutia. Na kwa kuwa chakula kitamu huwa kinavutia huwaleta watu wote pamoja.

Ningependa kuona maendeleo katika jamii yetu, watu wakipokea masomo, barabara, zikijengwa, na kila kitu kikiundwa vyema, ufisadi ukipunguzwa. Ya kwanza, ningependa kuona wanafunzi ama watoto wachanga wakienda shuleni. Hii itawapa masomo mema na maisha mema ya badaye na itapunguza umaskini katika familia yetu na katika nchi yetu. Pia, barabara zinapo nyoka na kutengenezwa itawakaribisha wanaotaka kufanya biashara katika nchi yetu. Hii itainua uchumi wetu na itainua jamii yote kwa ujumla. Pia, ningependa kuona michezo yetu ikiinuliwa. Hii itawezesha jamii kuinuka, kukuza utamaduni wetu na kulinda uzalendo wetu.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kuwasaidia kupata elimu bora. Kwa hivyo, nimechanga baadhi ya rasilimali zangu ili niwapeleke wanafunzi katika shule. Hii imesaidia wengi kupata ilimu na.

Mimi kupumzika, mimi hupenda kupumzika kwa njia ya meditation. Hii huniwezesha kupumzika na kuwaza mbele na nyuma ya maisha yangu. Pia, hii huinua akili yangu na kuyaweka katika fikra za mbele. Imenifanya nikawa mjasiri mwenye akili nyingi sana. Pia hunifanya na kumbuka mambo mema yaliyotendeka nyuma na pia maovu wakati mwingine.

Ndiyo, mimi hupenda kucheza mchezo wa ubao, maana huchangamsha akili na huinua akili, ina maana IQ. Hii, mchezo wa ubao, huchezwa na watu wawili, baina ya watu wawili, wanaobishana kuchukua na kuwa washindi. Huu mchezo umenifurahisha sana na unanipendeza sana. Hupenda kucheza na marafiki wangu, nyakati ambayo tumetulia, tunawaza na kuwazua. Pia hutupa challenge wakati wowote tunapoucheza, hutusisimua, hutuinua, hutupa burudani na hutupa hekima.

Mahali ninapoishi ni pema sana pana mazingira mema na miti mingi. Hii mazingira hutufanya kuhisi vyema sana na kutulia mahali hapa. Pia mahali hapa wakati nyingi hutupa burudani na hewa safi na baridi ya kutuliza ambayo hutufanya kusisimuka na kuishi maisha mema kila siku ya mazingira.

Mimi hupenda hali ya hewa iliotulia inayoleta burudani na hewa pole pole katika mapafu na mwili wangu. Hii hali hunifanya kutulia na kumeditate wakati napowaza mawazo ya maisha yangu ya mbeleni na maisha yangu ya kale. Hii hunifanya kutulia, kuhisi vyema na kujiburudisha pole pole katika maisha.

Mimi hutazama video katika mtandao wa TikTok. Mtandao wa TikTok una video fupi fupi zinazo burudisha kwa sana. Video hizi hunipa raa wakati napo zi tazama. Pia mimi hutazama katika video zangu katika mtandao wa Facebook. Facebook hunipa starehe ninapo zi tazama na marafiki wangu na mandugu pia na familia. Hadi YouTube hunipa burudani na mafunzo mengi tele tele kila siku ni napo tazama. Pia unisaidia kuungana na wandangu katika ibada zao zinazo fanyika katika YouTube. Pia Instagram mimi hutazama pale video za maana zenye mafunzo na kuelimisha.

Mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukata keki kualika marafiki zangu. Mimi huwaalika marafiki zangu, kisha tunasharehekea kwa kula vyakula tele tele, kisha nakata keki, kisha tunaenda kucheza mchezo wa kandanda. Pia katika mchezo wa kandanda tunajigawanyisha upande mbili na kisha tunabishana. Washindi wanapokea kitita fulani tunachokitenga cha pesa baina ya sisi wawili. Hii hunikumbusha kila siku yangu ya kuzaliwa na pia hunifanya niwe na raha sana wakati wowote ninapojiunga na wenzangu kusherehekea siku hii muhimu sana katika maisha ya binadamu na pia maisha yangu. Pia huwaalika mandugu, wazazi ili washuhudie siku hii muhimu katika maisha yangu.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni pale bosi alivyoniambia nitie bidii kwa kila kitu ni nachokifanya. Kama vile ningependa mtu atie bidii kwa kile kitu anachokifanya wakati ananifanya kazi. Mafunzo haya yaliniwezesha kuishi vyema kujituma pasipo kusukumwa na mtu yoyote akiwemo bosi. Pia yamenipa raha manake kila mda ninapofanya kazi na bidii hunipa raha kuwatumikia na kuwafanyia watu kazi niliotumwa kufanya na Mungu.

Kipaumbele katika mawasiliano ni salamu ambazo mtu hupokea ama kupeana. Hizi humwezesha mtu kujua vile mwingine anavyo endelea, anavyo ishi na shida gani anavyopitia kwa wakati huo. Hii pia humfanya binadamu kusimama kukua mwenye ujasiri na hekima. Kwa kipaumbele muhimu sana baada ya salamu ni ku peana jambo kiasi kuhusu analo lisema analotaka kusema. Hii humfanya mtu kuleta stori muhimu na kumjulia hali mtu anayo ongea.

Kwanza, mimi hutulia, kisha humsikiza mwenzangu. Nikishamsikiza, kisha mimi humweleza kwa upole mbona hatujasikizana. Hili hunifanya kuepuka migogoro mingine mingi. Pia, humsikiliza na kusikia pointi zake zinavyotoka. Kisha namweleza kama tunaweza sikizana katika anachokisema. Akiwa sawa, mimi huwa sioni haja ya kuendelea kubishana. Mimi hukubaliana na yeye, na kisha nasonga, naepuka mgogoro huo.

Mimi, muda wangu wa bure. Mimi husoma vitabu. Hii hunisaidia kuongeza maarifa na kuongeza akili itakayohitajika wakati wa mbele. Pia, mimi hufanya kazi ya ziada ili kuangeza pesa ninayopokea. Kwa hiyo, ninaweza pata pesa ya kuwapa wanafunzi kuwapa mandugu zangu na marafiki zangu elimu mbora. Itakayo wasaidia katika maisha yao.

Mimi hushugulikia vyema sana muda wangu katika kazi. Huepuka matumizi ya intaneti ili isiniharibie muda. Maanake, intaneti huharibu muda sana wa watu. Kwa hivyo, mimi huepuka na vitu kama hizo na upigaji wa wa kelele au udaku. Hiyo pia, mimi huepuka. Kwa hivyo, mimi hufanya kazi yangu kulingana na muda niliyopewa. Kwanza ona vitu vilivyo na maana sana hivyo ndivyo hutangulia kwanza kuvifanya kabla sijaenda kwa vitu visivyo kuwa na maana sana ila ni za umuhimu pia. Kisha hufanya zile vitu visivyo kuwa na maana sana ila vinafaa kufanyika.

Maisha yangu ya kazi na maisha yangu ya kibinafsi yakokaribu sana. Ila nime ya kata kiasi, nime ya tofautisha kiasi ili kuwe na utofauti. Kila mara, ni napo to, kila mara, mi kazi zangu za, kazi zangu mimi hufanyia katika ofisi. Ninaporejea nyumbani naacha kila kitu huko narejea kuungana na familia yangu. Nisijetaka kazi ikazidi familia yangu. Bada ya kufanya, baada ya kukaa na kuungana familia yangu kila asubuhi, mimi hutoka kuelekea kazi ili kufanya kazi yangu. Pasipo kuwa na mchanganyiko na familia.

Mimi huenda hospitali, mara kama tatu kwa mwaka, sio eti mimi mgonjwa, mimi huenda tu kuangalia namna afya yangu inavyoendelea. Mimi mwili wangu ni mgumu sana, sio rahisi upate ugonjwa. Kwa kuwa, mimi hufanya mazoezi kila siku, hula vyema, hupata nguvu na hujiepusha na vitu zinazofanya mtu agonjeke. Kwa hivyo, nina mwili mgumu sana, unaojiepusha na magonjwa. Hili limenisaidia kusonga sana na kujiepusha na hospitali.

Mimi hupenda kuwa mahali ambapo kuna amani, kuna upendo na kila mmoja anafuraha. Mimi sipendi mahali ambapo hakuna amani wala furaha. Mahali hapa kila mmoja anafuraha, anaburudika kivyake, akiishi maisha yake. Hii sehemu unifraisha sana na unibamba sana. Mara nyingi mihupenda kualika marafiki zangu kasehemu kama hii. Na kuwaita ili tuburudike pamoja. Tusherekema pamoja hii maisha.

Mimi ningependa kumshauri mtu yoyote ambayo ana anza kazi. Atie tu bidi, ajifunze kutia bidi kukua mwaminifu na kuwa mtulivu wakati wowote katika kazi yake. Pia ajifunze kuheshimu wale walio juu yake hadi wakati anawazidi na hekima. Hii itamsaidia kuishi vyema nao, kusonga nao vyema na kukua mwema katika kuishi vyema na kusonga kuelekea mbali katika maisha yake.

Mimi hupumuzika niki meditate. Hii hunisaidia kukumbuka mambo ya kale na kukumbuka kuwaza kuhusu mambo ya jayo. Hii imenisaidia kusonga katika maisha yangu, kuishi vyema na kukumbuka. Pia hutuliza mawazo yangu hunipa akili ilio tulia ambayo huniwezesha kila kitu nacho kifanya na kifanya kwa weledi na kawustadi mkubo.

Mwandishi ninayo mpenda anaitwa Ibrahim Hussein. Huyu ni mwandishi aliyeandika kitabu kinacho itwa kinjekitile. Ambacho ni maarufu sana machooni. Ki kukua huyu ni mwandishi bora sana ambayo ninamjua. Nampenda sana manake nimesoma kitabu chake.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo ya shule ni wakati tulikuwa wachanga. So, baada ya chakula cham amsha kinywa, nilijificha chini ya meza ya mwalimu ili nilale asije akanipata. Akafunza muda wake wote hadi ulipo tamatika na baada ya hapo nikatoka alipotoka. Ilishangaza wengi ila ilikuwa ya kuchekesha sana na ilinifurahisha sana.

Eee, nishaienda kwenye tamasha la mziki. Lilikuwa linafurahisha sana, ilikuwa la kuburidisha sana. Waimbaji waliimba nyimbo za kila aina. Ambayo ilitufurahisha sana. Kitendo hiki, kilitufurahisha sana na kutuburidisha. Mimi na marafiki zangu. Mimi kama mpenda muziki, kitendo hiki kilinifurahisha sana na kuniburidisha sana. Hadi nika fry.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe yangu ya kuzaliwa. Hii ni siku muhimu sana kwangu. Kwa hivyo mimi huwa alika marafiki wangu, mandugu zangu, wazazi wangu na hata majirani. Kisha tunasherehekea, tunaungana kwa kula vipocho pocho, kila aina ya chakula. Kisha tunakata keki, tunaburudika kwa pamoja. Kisha tunamaliza kwa mchezo wa kuvutana baina ya timu mbili.